Mchezaji ninayempenda ni Eliud Kepchoge na mkubali sana kwa sababu siitu bingwa wambio, bali pia kwa nidhamu na unye nyekevu wake. Anaonyesha kuwa mafanikio hayaji kwa kelele, bali kwa bidii ya kila siku, subira na kujiamini. Kauli yake ya No Human is Limited inaniguza sana kwa sababu inanikumbusha kuwa mipaka mingi ipo akilini. Kila nikimuona akikimbia kwa utulivu na umakini inanitia moyo hata kwenye mambo ya kawaida ya maisha.

Ningependa kujifunza kihispania. Ni lugha inayo zungumzwa na watu wengi duniani na inanivutia kwa sauti yale laini na utamaduni unao ambatana nayo. Ningependa kuweza ili niweze kuwasiliana na watu wa mataifa tofauti kusafiri kwa urahisi na hata kufurahia filamu na muziki wao bila kutegemea tafsiri. Najua si rahisi, lakini ningefurahia mchakato wake pole pole, hatua kwa hatua kama changamoto ya kujiongeza kimaisha.

Ndiyo nina kumbukumbu moja ya kutisha ambayo siezi kuisahau Ilikuwa usiku nikiwa peke yangu nyumbani. Kulikuwa kimya sana hadi ukasikia hata sauti ndogo ghafla nikasikia mlango kama unajaribiwa kufunguliwa taratibu. Moyo ukaanza kudunda kwa kasi. Nilihisi hofu kali nikazima hata simu nisitoe mwanga. Nikabaki nimekaa kimya nikisubiri. Baada ya muda nikagundua ilikuwa upepo tu uliokuwa unatikisa mlango. Lakini ile hofu ya dakika zile, nifanya nihisi udhaifu kabisa. Tangu siku hiyo, hua siezi kupuuza sauti ya usiku kirahisi.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mama yangu. Alinifundisha kuwa maisha si rahisi kila wakati, lakini uvumilivu na bidii vinaweza kukufunza mingi. Alikuwa akiniambia kuwa heshima na moyo mwema ni vitu ambavyo haviishiwi thamani. Hata kama kuna kitu kingine, mafunzo hayo yamenisaidia sana kukabiliana na changamoto, kufanya maamuzi kwa busara na kuwajali wengine hata wakati mambo hayako sawa kwangu. Mpaka leo, bado najikuta nikikumbuka maneno yake katika hatua nyingi za maisha.

Kawaida, napanga wiki yangu ya kazi mapema kidogo, mara nyingi mwisho wa wiki au jumatatu asubuhi. Huanzia kwa kuandika mambo muhimu ninayoyataka kukamilisha wiki nzima. Halafu nayagawa kulingana na siku. Napenda kuanza na kazi ngumu mapema wakati akili iko freshi, kisha kuweka kazi nyepesi badaa ya hii, pia huwa naacha nafasi kidogo ya kupumzika au kushugulikia mambo ya dharura yasiyopangwa. Mpango huu hunisaidia nisiishi nimelemewa na kunifanya niwe na mwelekeo mzuri wa wiki nzima.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, ingawa si wote kwa undani sana. Kuna wale tunaamkiana kila siku, tunabadilishana maneno machache au hata kusaidiana pale inapobidi. Najua majina ya wachache na tabia zao kidogo, kama nani hupenda muziki sana au nani ni mchangamfu zaidi. Sio lazima muwe marafiki wa karibu, lakini ile hali ya kujuana na kuheshimiana hunifanya nijisikie salama na nyumbani zaidi.

Kwa kawaida, nasherehekea sikukuu kwa njia raisi na ya karibu, napenda kuwa na familia au watu wa karibu, tukila chakura kizuli, tukiongea na kucheka bila haraka. Wakati muingine tunapika pamoja, tunakumbushana mambo ya zamani, au tunatazama filamu jioni. Sipendi sherehe za kelele sana, napendelea zile zinazoleta utulivu, shukrani na hisia ya kuwa pamoja. Sikukuu kwangu ni muda wa kupumzika na kuthamini uhusiano Si lazima iwe ya kifahari.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata tarifa. Mara nyingi ni kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu au ujumbe. Kuangalia mitandao ya kijamii kidogo na kusoma habari au kujifunza kitu kipya mtandaoni. Pia huitumia kujiburudisha, kusikiliza muziki, kutazama video au kupumzisha akili baada ya siku ndefu. Kwa ujumla, simu imenisaidia kuanganika na watu wa dunia kwa urahisi zaidi.

Ndio, napenda kulima bustani. Kuniguza sana kuona kitu kinamea kwa mikono yangu mwenyewe, hata kama ni mboga chache au maua, kupalilia, kumwagilia na kusubiri mavuno, hunipa subira na utulivu fulani. Ni kama tiba ya mawazo, unakuwa na muda wako, unahusiana na ardhi, na unasahau kelele za maisha kwa muda. Hata mavuno yakiwa madogo, ile furaha ya kuona matokeo ya juhudi zako ni kubwa sana.

Timu bora ya mpira wakiragbi wakimarekani kwangu ni hile inayonyesha mshikamano ni dhamu na wezo wakupambana hadimwisho hata kama ni halingungu. Timu ninaeo upenda zaidi ni Kansas City Chiefs. Nimevutiwa naeo kwa sababu ya namna wanavyocheza kwa kujiamini na ubunifu mkubwa uanjani. Wanaonyesha kuwa singu vutu, bali pia akili na mipango mizuri ya mchezo. Pia mashabiki wao wanamapenzi ya dhati na timu yao. Jembo linalofanya mchezo uwe na hisia zaidi Ninapenda timu hii kwa sababu haikati tamaa kirahisi Hata wakiwa nyuma kwa pointi bado wanaamini waneza kurejea mchezo ni Hii na nifundisha somo la maisha kutokata tamaa hatamambo ya kiwa haya kosawa Ndiyo, nakumbuka kocha wao mkuu Kwa sababu anamchango mkubwa katika mafanikyo ya timu uongozi wakia unaonekana wazi kwenye nidhamu na mamuzi ya haraka wakati wa mechi Mchezaji ni naependa zaidi ni Patrick Mahomes na mkubali kwa sababu ni mtulivu chini ya presha Anakipaji kikubwa na anaweza kubadilisha muelekeo wa mchezo kwa muda mfupi sana Anaonyesha uongozi hata akiwa kijani Wakati timu yangu inapocheza uhisi msisimuko wasiwasi na furaha kwa pamoja moyo unapiga kasi, unaomba kilampira, uende sawa na ukishinda unajisikia kama umeshinda wewe binafsi ni ile hisia kunganishwa na kitu kikubwa kuliko ye mwenye, ndio uzuri wa michezo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Inanifurahisha kwa sababu inachanganya burudani na kufikiri. Unalazimika kupanga mikakati, kuwa makini, na wakati huo huwa wa kucheka na wengine. Michezo kama drafti au ludo, hunikumbusha nyakati za kukaa na familia au marafiki. Bila simu, mkizungumza na kushindana kwa utani. Ni mchezo inayokutanisha watu na kuleta ukaribu kwa njia rahisi sana.

Shereheni na yoipenda zaidi ni krismasi, naipenda kwa sababu inaleta watu pamoja, iwe ni familia, marafiki au majirani, kuna ile hali ya upendo kushirikiana na kushukuru kwa mwaka uliopita na penda maandalizi yake, kupika, kusafisha, kusikiliza nyimbo za krismasi na kushiriki chakula. Zaidi ya yote inanipa muda wa kumpumzika na kutafakari na kunikumbusha umuhimu wakuwa na watu unaowajari karibu na wewe.

Kawaida, usiku kabla ya kulala, napenda kupumzika na kutulia akili yangu. Hii naweza kuwa kwa kusoma kitabu kidogo, kusikiliza muziki mnyamavu, au kuangalia vipindi vya kifupi mtandaoni. Pia mara nyingine huwa ninaandika mawazo yangu, au kupanga siku ya kesho ili nione nimejianda. Kabla ya kulala pia, napenda kutafakari kidogo kushukuru mambo mazuri ya siku na kisha kuzingatia usingizi ili nikapate pumziko kamili.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilligundua kuwa ninaweza kujitegemea na kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Nilikuwa kipindi ambacho mambo haya kuwa rahisi lakini ilinilazimu kusimama imara na kujiamini. Tukio hilo lilibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha ni kaanza kujiona mwenyeuwezo si mtuwa kusubiri kusaidiwa kila wakati. Tangu hapo, nimekua nikichukua changamoto kama fursa ya kujifunza na kukua na tukio hilo bado hunikumbu shanguvu niliyo na yondani yangu.

Kawaida, napokea maoni kutoka kwa wengine kwa makini na kwa moyo wazi. Najaribu kwanza kusikiliza bila kuingilia au kuhukumu. Kisha kuzingatia kama kuna kitu cha kujifunza au kuboresha. Ikiwa ni maoni chanya, uhisi furaha na motisha. Ikiwa ni maoni hasi, najaribu kuyachambua kwa busara, sio kama ukosoaji wa binafsi. Bali kama mwongozo wakukua najuasi rahisi kila wakati lakini kupokea maoni kwa utulivu kuna nisaidia kuwa bora zaidi.

Kwa ujumla, sio sana, lakini pia sikimbii kabisa, napenda kuzungumza kuhusu siasa, pale mazungumzo yanapokuwa ya heshima na ya kujenga, hata ya kilenga jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyoathiri, maisha ya watu wa kawaida. Sipendi mabishano yenye hasira au kulazimishana mawazo. Naona ni muhimu kusikiriza mitazamo tofauti, kujifunza na kuchukua yale ya maana. Lakini pia najua wakati wa kubadilisha mda ili kudumisha amani.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya mauwa ya lavender. Napenda kushiriki harufu hii kwa sababu ni ya utulivu na yenye kupumzisha akili. Si kama harufu za chakula au manukato yenye nguvu, bali yenye usawa wakawaida unawokufanya ujisike salama. Na kumbuka harufu hii hasa wakati wa jioni nyumbani bada ya siku ndefu au wakati ninapokuwa kwenye bustani ya mauwa. Harufu hii inanikumbusha wakati wa utulivu na usiku wa amani nyumbani au kumbukumbu za familia na kipindi cha utoto nilipokuwa nikipumzika kwenye bustani Ukipata harufu hii, ninahisi ya amani furaha ndogo ya ndani na msisimuko wa utulivu ni kama akiliangu inapata pumziko na mwili unanukia bila jitihada yoyote.

Napenda kufanya mambo rahisi na familia yangu, hasa ya nayotupa muda wakuwa pamoja. Tunapenda kuka tukiongea, kushirikiana chakula na kukumbushana mambo ya zamani. Wakati mwingine tunapika pamoja au tunachazama filamu jioni, tukicheka na kupumzika. Mambo hayo madogo hunijengia ukaribu na kunifanya nijisikia kupendwa na kuthaminiwa. Kwa ngu kuwa na familia siku husu shughuli kubwa bali ni ule muda wa pamoja na amani.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Kila mara huwa ni uzoefu wa kipeke, ni kifika karibu na maji, na hisi utulivu mkubwa, sauti ya maji kitiririka au pepo juu ya ziwa hunisaidia kupunguza mawazo. Na kumbuka kukaa kando ya maji, kuangalia madhari, na kuhisi kama muda unasimama kidogo, ni mahali panapofaa sana kwa kutafakari na kujipa amani ya moyo.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano, ingawa haikuwa rahisi ilikuwa zoedu wa kunifundisha mengi. Nilihisi msisimuko na hofu kidogo kabla ya kuanza, lakini ilipofika wakati wa kushiriki, nilijipa moyo na kufanya nilichoweza. Mashindano haya yalinifundisha, umuhimu wa kujiamini, kujituma na kukubali matokeo. Iwe ni kushinda au kujifunza. Tangu hapo, huwa nachukulia mashindano kama fursa ya kujijenga zaidi. Si kupima ushindi pekee.

Kwa kawaida, inajihisi mchanganyiko wa wasiwasi na motisha kuhusu tathmini za kazi. Kwa upande mmoja, hua na wasiwasi kidogo kwa sababu si rahisi kupokea maoni juu ya kazi yako, hasa yale hasi. Lakini upande mwingine pia, hua na furaha na hamasa. Kwa sababu tathmini zinatoa mwanga juu ya yale unayofanya vizuri na yale unayoweza kuboresha. Kwa hivyo huwa najaribu kuzichukua kama fursa ya kujifunza na kukua baada ya kuziona kama shinikizo peke.

Kawaida, napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia ya nyepesi na ya karibu. Napenda kuwa na familia na marafiki wa karibu, tukikula pamoja, kucheka na kusherekiana hadithi za zamani. Siku nyingine huwa napendelea pia kwa pekee yangu kwa muda mfupi, kutafakari mwaka uliopita na kupanga matarajio ya mwaka mpya. Na kumbuka sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa nina yoi penda zaidi, ilikuwa nilipokuwa na familia yangu tu, chakula kilikuwa rahisi lakini kilikuwa na hisia nyingi, tulicheka sana na kila moja akatoa ujumbe wa moyo. Kwa chakula, napenda keki ya chokoleti siku hiyo na mara nyingi huambatana na vyakula vidogo tulivyoandaa pamoja nyumbani. Kwa zawadi, siku ya kuzaliwa ijayo, nige penda kitu cha maana na cha kudumu, labda kitakacho nisaidia kujifunza kitu kipia au kuboresha kipaji changu. Kama kitabu kizuri, vifaa vya sana au hata vifaa vya teknolojia. Zawadi hiyo si lazima iwe kubwa lakini iwe na dhamani ya kipekee kwangu.

Nikiongea kuhusu mandhara kutoka dirishani mwangu napenda kuona mchanganyiko wa miti, majengo na barabara. Kuna majengo madogo ya makazi, baadhi ya biashara ndogo na mitaa yenye watu wanaopita huku na huko. Pengine kuna miti yenye majani ya kijani au maua madogo na wakati mwingine ndege wanaopita juu. Nakumbuka napenda zaidi kutazama nje asubuhi au jioni wakati mwanga ni mororo na utulivu uko juu. Hii inafanya mandhara yawe mazuri zaidi na mara nyingine hubeba hisia ya amani. Kinachobadilika zaidi kutokana na msimu ni mabadiliko ya rangi ya majani mvua na mwanga wa jua. Katika majira ya mvua, barabara huwa na maji kidogo na mitaa inakuwa na rangi ya tofauti. Wakati msimu wa joto, miti hujaa majani na maua Nikitazama nje ya dirisha huhisi utulivu, faraja kidogo na mara nyingine hisia ya kutafakari ni kama dunia yote inaendelea kwa utulivu wake na unapata nafasi ya kupumzika, kisaikolojia na kufikiria mambo ya uwazi.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napenda kutumia mpangilio mzuri wa nidhamu. Kwanza, huanda orodha ya kazi muhimu kwa siku au wiki nikizingatia kipaumbele cha kila kazi. Pia hugawa muda maalumu wa kufanya kazi nzito na kuacha muda wa kupumzika ili akili na mwili viwe fresh. Ninaendelea pia kupunguza vikwazo vya kukatisha kazi. Kama simu au mitandao ya kijamii, wakati napaswa kushughulika na kazi muhimu, hutumia mbinu kama kuchukua mapumziko mafupi, kupanga muda kwa njia ya bloki na kueka malengo madogo yanayoweza kupimika. Kunanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuchoka. Zaidi ya yote ya kujipatia motisha ya kibinafsi kama tuzo kidogo baada ya kumaliza kazi au kuzingatia mafanikio madogo ili kudumisha msisimuko na hamasa ya kuendelea.

Kawaida, ninaangalia barua pepe marudio mbili au tatu kwa siku. Mara ya kwanza huwa asubui, kuona barua mpya na kupanga kazi ya siku. Mara nyingine huwa mchana au jioni, kuhakikisha hakuna kitu muhimu kilikosa kushugulikiwa. Si vyema kuangalia barua kila mara, kwa sababu inachukua muda na kupunguza umakini kwenye kazi nyingine. Kwa hivyo, na pendelea kupanga muda maalumu wa kuangalia barua pepe, ili niwe na nidhamu na uzalishaji bora.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Upepo hunipa hisia ya uhai na uhuru. Hasa ukiingia taratibu dirishani. Unahisi baridi yake bila kuwa kali sana. Pia hunisaidia kupumzika na kulala vizuri. AC ni nzuri wakati wa joto kali sana. Rakini mara nyingi uhisi baridi ya kupita kiasi na haina ile latha ya asili ambayo upepo unao.

Ndio, napenda kufuata matokeo ya kimataifa, hasa yanayohusiana na siasa, michezo na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Napenda kujua kinachoendelea duniani, si kwa sababu tu ya habari, bali pia ili kuelewa mabadiliko yanaoathiri maisha ya watu na dunia kwa ujumla. Mara nyingine, napenda pia kufuatilia matukio makubwa ya kitamaduni au burudani kama mashindano ya michezo ya olimpiki, tamasha za muziki au tuzo ya za filamu. Hii huniwezesha kuunganishwa na dunia hata nikiwa mbali na maeneo hayo.

Kawaida ninaposhugulikia wateja ufanya hivyo kwa heshima uvumilivu na kusikiliza kwa makini kwanza nasikiliza kilicho muhimu kwa mteja kuhakikisha nimeelewa tatizo au ombi lake kikamilifu isha ninajibu kwa uwazi na kwa njia yenye kueleweka nikijitahidi kutoa suluhisho au muongozo wa haraka kadri inawezekana pia umuhimu kwangu kuwa na subira hasa pale wateja wakiwa na hisia kali au wakiuliza maswali mara nyingi najaribu pia kuonyesha msisimko na kujali ili mteja asijisikie kusikilizwa na kudhaminiwa mwisho ninahakikisha kumalizia mazungumzo kwa njia nzuri akijua anaweza kuwasiliana tena kama atahitaji msaada zaidi.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa na wastani Sio kikubwa sana lakini kinatosha kwa ajilia kupumzika na kuwa na faraga Kuta ziko katika rangi ya njano nyepesi zinazotoa hisia ya utulivu na mwanga wa asili unapopita dirishani Kitanda changu ni cha kustarehe Kilicho na kitambaa laini na mto mzuri kinachonifanya nipumzike vizuri usiku na kuamka nimepumzika kutoka dirishani, ninaweza kuona miti na sehemu za jirani pamoja na barabara ndogo ambapo watu wanapita kila siku. Jambo linaloongeza hisia ya kunganishwa na mazingira. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni kitabu changu kilichoko kando ya kitanda. Mara nyingi napenda kukisoma kabla ya kulala. Kinanisaidia kupumzisha akili kutulia na mawazo kabla ya usingizi.

Napenda sana sanaa ya picha za rangi na michoro ya ubunifu. Inanivutia kwa sababu inaonyesha hisia hadithi na ubunifu wa kila mtu kwa njia ya kipekee. Napenda michoro yenye rangi ya kupendeza na mandhari ya asili kama vile milima, miti au mandhari ya majiji. Kwani inanikumbusha uzuri wa dunia na kunifanya nifikirie kwa utulivu. Zaidi ya hayo, napenda pia sanaa ya kisasa au abstract kwa sababu inanichochea mawazona akili. Ikijaribu kufasiri maana yake au hisia inayotolewa. Sanaa kwangu situ kuona uzuri, baki pia ni njia ya kujifunza kutafakari na kupata msukumo wa kibunifu.

Mchana mara nyingi napenda kula chakula cha haraka lakini chenye lishe kama wali, wali wa mboga au ugali pamoja na nyama ndogo au samaki. Hii ni kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu ya kuendelea na kazi bila kunisababishia kuchoka sana. Mara nyingine pia napenda saladi au vitafunio vidogo.

Kawaida, napenda kuwasiliana na watu kwa uwazi, kwa heshima na kwa maneno ya nayoeleweka, napenda mazungumzo ya ana kwa ana au kwa simu, kwani ya nahisia na kuwelewa zaidi kuliko maandishi pekee yake. Pia napenda kusikiliza kwanza kabla ya kutoa maoni yangu ili kuelewa vizuri kilichondani ya mawazo ya mtu mwingine. Kwa ujumla napendilea mazungumzo ya heshima na yenye mshikamano, enye lengo au kuelewana na kushirikiana badala ya mabishano au maneno yenye hasira.

Napenda wanyama wa nyumbani, hasa mbwa na paka. Mbwa wanapendeza kwa uaminifu wao na ulinzi wanaotoa. Wanakufanya ujisikie salama na kupendwa. Paka kwa upande mwingine, napenda utulivu wao na jinsi wanavyokuwa huru, lakini bado wanatafuta ukaribu wako kwa wakati wao. Pia napenda wanyama wa porini kama tembo na twiga, kwa sababu wanaonyesha uzuri na nguvu ya asili.

Tabia ni nayo ipenda zaidi kwa wengine ni ukweli na heshima. Napenda watu ambao wanaeza kusema ukweli kwa wazi bila kuumiza wengine na wanaponyesha heshima kwa kila mtu bila ubaguzi. Zaidi ya hayo napenda pia tabia ya uvumilivu na huruma kwani inadhibitisha kuwa mtu anamoyo muima na anaweza kuelewa hali za wengine. Tabia hizi hufanya mazungumzo na uhusiano kuwa rahisi na yafuraha na kunifanya nijisike salama kuzungumza na mtu huyo.

Nchi ninayo penda kutembelea ni Japan. Napenda kutembelea nchi hiyo kwa sababu ina mchanganyiko wa kipekee kati ya utamaduni, wa zamani na teknolojia ya kisasa. Napenda sana utulivu, usafi na mpangilio unao julikana nchi humo. Pamoja na mandhari mazuri ya milima, bustani za maua na mji yenye mwangaza wa usiku wa kipekee. Na kumbuka niliposikia kuhusu japan kuwa watu wake wana thamini nidhamu na heshima sana. Na hivyo hivyo jamii yao inafanya kazi kwa mshikamano na kwa ufanisi. Hii hunivutia sana na kunifanya nitake kujua zaidi kuhusu maisha yao ya kila siku. Nigependa kuona makao ya kifahari ya samorai, bustani za shiri blossom, milima ya Fuji na miji yenye taa nyingi usiku. Pia nigependa kushiriki kwenye tamaduni zao kama chakula cha kienyeji na shehere za kitamanduni.Nikitafakari kuhusu japani ninahisi msisimuko wahamasa pamoja nahisia utulivu kidogo kwani inanikumbusha mwanga wa utamaduni mpangilio na uzuri wa maandhari ambayo kila mtu anafurahia.

Mfanya biashara bora zaidi kwangu ni Elon Musk nampenda kwa sebabu anaona mbali na wakati wake. Ana ubunifu mkubwa na hajafungwa na mawazo ya kawaida ya watu. Anachukua hatari lakini kwa uwangalifu ili kuleta mabadiliko makubwa katika teknolojia na maisha ya watu. Na kumbuka kitu cha ajabu alichofanya ni kutuma gari kuenda angani na SpaceX. Jambo ambalo lililo onyesha jinsi mtu anavyo weza kufanikisha mambo ambayo wengi wangeakisia kama yasiyowezekana Ninajifunza kutoka kwake uvumilivu, ubumnifu na jinsi ya kushirikisha timu kuleta matokeo makubwa Anaonyesha kuwa mafanikio hayaji kwa urahisi bali kwa kutatua matatizo magumu na kujaribu mara nyingi bila kuogopa kushindwa Nikitafakari kuhusu jinsi anavyo fanya biyashara nahisi msisimko na motisha kwa sababu Unaona mtu akitumia akili ujasiri na nidhamu yake kufanya mambo makubwa na kuniacha nikitaka pia kuwa na bidii na kufikiri mbali katika maisha yangu.

Kila mwezi napanga malengo kazini kwa mpangilio wa hatua kwa hatua kwanza hufanya orodha ya majukumu yote muhimu yanayohitaji kufanikishwa katika mwezi huo kisha nayagawa kwa malengo madogo yanayoweza kupimika ili niweze kuona maendeleo kila wiki bila kupoteza mwelekeo mara nyingine huchukua muda kuangalia malengo ya muda mrefu kisha kuona ni hatua zipi za mwezi huu zinazoendana na malengo haya pia napanga muda wa kupima na kurekebisha malengo pale inapohitajika ili kuhakikisha napiga hatua kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kujaribo teknoloji ya mpya. Inanivutia kuona jinsi vitu vipia vinaweza kurahisisha maisha, kuboresha kazi au kuleta njia mpia za kujifunza na kujiburudisha. Napenda hasa kujaribo programu au vifaa vina viongeza ufanisi ya ubunifu. Hata hivyo, napenda kuanza polepole, kujifunza kuanza jinsi inavyofanya kazi kabla ya kuitegemea kabisa.

Napenda aina ya keki ya chokoleti ni tamu yenye ladha nzito kidogo na hunipa hisia ya furaha mara tu nikila kipande kidogo. Pia napenda keki yenye matunda kidogo ndani kama strawberry au banana kwa sababu hutoa ladha ya kipekee na uiyano mzuri kati ya tamu na asili.

Ndiyo, napenda mvua sana. Inanipa hisia ya utulivu na amani. Hususan wakati inaangukia polepole asubuhi au jioni. Napenda kusikiliza sauti yake ikitiririka juu ya paa au majani. Kwani hunifanya nipumzike na kusahau kelele za kila siku Mvua pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utoto kupiga mbiu au kucheza nje bila wasiwasi na mara nyingine huleta hisia ya kuanza upya kama dunia ilipokea pumzi safi Hata pale ninapanya kazi ndani Mvua hunipa motisha kidogo na furaha ndogo ya ndani.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi kwa ufanisi. Nilijifunza jinsi ya kuandaa orodha ya majukumu, kugawa kipaumbele na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati bila kuchanganyikiwa. Pia mafunzo ya mawasiliano na huduma kwa wateja yamenisaidia kuelewa jinsi ya kushugulikia wateja kwa heshima na uvumilivu na jinsi ya kushirikiana na wenzangu bila misukosuko.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia mbali mbali ili kurejesha nguvu na utulivu wa akili. Kwanza, napenda kukaa au kulala kidogo kupumzika kupumzika misuli na akili, baada ya hapo, maranyingi hufanya mambo ninayofurahia kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki mtulivu au kuangalia kipindi cha filamu.

Ndiyo, napenda kuvaa saa, hasa pale ninapokuwa kazini ya kwenye hafla rasmi, saa husaidia kujua muda kwa haraka na kupanga siku vizuri, na pia huongeza mtindo na mwonekano wa kitaalamu, mara nyingine napenda saa nzuri zisizo na rangi nyingi au mapambo makubwa, ziliwe rahisi lakini ziwe mvuto kidogo, si kwa sababu ni lazima, bali pia kwa sababu hunifanya nijisikie tayari na mwenye nidhamu kila siku.

Kawaida, napendelea kunywa takriban glasi sita, hadi nane za maji kwa siku. Kulingana na shughuli ninazofanya na hali ya hewa. Hii husaidia kudumisha mwili kuwa na maji ya kutosha, kuondoa uchovu na kuhakikisha ngozi na misuli zinafanya kazi vizuri. Mara nyingine napongeza kiasi cha maji, inachokunywa pale ninafanya kazi nyingi za mwili. Napokuwa joto kali au baada ya mazoezi ili kuhakikisha mwili unakaa umehydrate vizuri na nikiwa na nguvu za kutosha.

Chumba ni nacho kipenda nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ni kikubwa, kilicho wazi na nisehemu ya pamoja ya familia. Ambapo kila mtu anaeza kukaa pamoja bila kutengwa. Kinachogaya sebule ni ukubwa wake. Mwanga mzuri unaopita dirishani na fanicha safi na rahisi. Pamoja na rangi zinazopendeza, zinazofanya chumba kiwe chenye utulivu na muonekano mzuri. Shughuli ninazofanya pale ni kukaa na familia au marafiki, kuangalia televisheni, kusoma vitabu au kufurahia muda, wakupumzika pekee yangu. Mara nyingine hufanyika mazungumzo ya faraga na kufurahia vinywaji vidogo au vitafunwa. Nikiwa ndani ya chuma hicho, huhisi amani, faraja na hisia ya mshikamano wa familia. Ni mahali ambapo, ninaweza kupumzika, kufikiria na kufurahia muda bila haraka. Jambo linalo nifanya nijisikie nyumbani kweli.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Hunipa hisia ya utulivu na hunifanya nijisikie nimeshiba. Hasaa nikiyanywa asubuhi au kabla ya kulala. Napenda maziwa ya moto kidogo, wakati mwingine nikiwa na sukari kidogo au chai. Kwa sababu hunisaidia kupumzika na kupata nguvu. Pia najua ni mazuri kwa afya, hasaa kwa mifupa. Hivyo hunifanya nijisikie nafanya jambo jema kwa mwili wangu.

Ningependa kutembelea Paris u Faransa na penda mji huo kwa sababu una historia tajiri. Sanaa na utamaduni wa kipekee. Pamoja na mandhali yake ya kuvutia kama vile jengo la Eiffel, miji ya kale na maduka ya sanaa na vyakula vya kipekee. Na kumbuka niliposkia kuhusu paris kuwa nimji wa mapenzi na usanii Jambo ilifanya nitake kuona kwa macho yangu Mandhali ya mashopu ya kahawa mabustani na mito midogo ya mji.

Njia ni nayoitumia kupumzika ni meditation na kupumua kwa utulivu. Hii hunifanya ni tulie akili na mwili na kupunguza mawazo ya wasiwasi au stress ya kila siku. Mala nyingine napenda kuchanganya meditation na kusikiliza mziki mtulivu au kuangalia mandhari tulivu jambo lilaloongeza hisia ya amani. Na kumbuka nilipo jifunza njia hii ya kupumzika Nilipo kuwa nikiitaji njia ya kuthibiti msongo wa mawazo kazini ilianza kwa dakika cha che tu kila siku nikipumzika na kufuata mwongozo wa kupumua kwa kina kWa kawaida na pumzika kwa takriban dakika 15 hadi 30 kulingana na muda ni naoupata na hali ya siku Baada ya kupumzika uhisi amani ya ndani nGuvu mpya na uwazi wa mawazo na mara nyingi ninaweza kuendelea na kazi yao shuguli zangu kwa mtazamo mzuri wa moyo na utulivu.

Hali ya hewa ninayoipenda ni jua jepesi na upepo wa baridi kidogo Napenda hali ambayo si joto kali sana wala si baridi kali Bali yenye mwanga mzuri na hewa safi inayopita taratibu Nakumbuka napenda zaidi ya asubuhi au jioni za majira ya joto Wakati jua linapokuwa la kupendeza na upepo unavuma kidogo Unapoleta utulivu na faraja.

Wakati wa furaha na jifurahisha kwa kuseka, kucheka kwa sauti na kushiriki wakati huo na familia au marafiki. Mara nyingine napenda pia kusikiliza mziki na dhifu au kucheza kidogo. Jambo linaloongeza hisia ya furaha ndani ya moyo. Pia napenda kutafakari na kusherekea mambo madogo ya furaha. Kama kufanikisha jambo ndogo, kazini au kupata habari njewe. Wakati huo huhisi msisimuko utulivu kidogo na kuridhika. Na mara nyingi hufurahi hiyo unifanya nitake kushirikisha wengine na kufanya wanione pia furaha yangu.

Napenda kuvaa nguo rahisi, zisizo na mapambo mengi, lakini zenye mtindo wa kisasa na zinazofaa kwa mazingira. Napenda nguo ambazo ni nyepesi na za starehe, zinazoniwezesha kujihisi huru wakati, wa kazi ya au burudani, kwa sherehe au hafla maalum. Napenda nguo zenye mtindo wa kifahari kidogo, kama suruali safi na shati nzuri, au gauni rahisi, lakini lenye mvuto. Muhimu kwangu ni kwamba nguo nizakustarehe, zinazofaa kwa mazingira na zina nifanya nijisikie kujiamini.

Ili kuwatia moyo wenzangu, kwanza napenda kuskiliza wanapokuwa na changamoto na kuelewa hisia zao bila kuhukumu. Kisha napenda kutoa maneno ya motisha, pongezi au shauri mzuri unaowezesha, kuona suluhisho au kuendelea bila kukata tamaa. Mara nyingine napenda pia kushirikiana nao kwa vitendo kama kusaidia kazi zao kushirikiana kwenye miradi au kuwa pale wanapohitaji msaada wa haraka. Nikifanya hivyo huhisi furaha na kurithika.

Nikifika nyumbani, huwa nafanya mambo yanayonisaidia kutulia na kujisikia huru. Kwanza na pumzika kidogo na kaa au na lala kwa muda mfupi ili kuondoa uchovu wa siko. Baada ya hapo, naweza kubadilisha nguo kunywa maji au chai. Kisha nifanye shugli nyepesi kama kusikiliza mziki, kuangalia simu kidogo au kuongea na watu wa nyumbani.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Wananipa furaha ya kipekee kwa sababu wana moyo mueupe na nishati nyingi. Kucheza nao hunifanya ni sahau stress za maisha, ni cheke kwa thati na kuona dunia kwa macho raisi na ya furaha. Pia napenda kuwafundisha mambo madogo au kusikiliza hadithi zao. Inanikumbusha umuhimu wakua mchangamfu na mvumilivu.

Kwa kawaida, ninalea nywele zangu maramoja hadimbili kwa wiki, sipendi kuzisumbua sana, kwa sababu nimegundua kuwa kuzilea kwa mpangilio mzuri, kuna zifanya ziwe na afya, huosha, huweka, mafuta au treatment kidogo, alafu naziacha zipumue, nikiona zimekauka au zimechoka naongeza muda wa kuzilea kidogo, inanijisaidia kujisikia nadhifu na kujia mini.

Wakati wa baridi kali, napenda kujilinda na nguo nzi to na za kinga kama koti skafu na glavu ili mwili usipate baridi sana. Mara nyingi napenda kukaandania ukaribu na jiko au hita. Nikinywa kinywa jicha moto kama chai, kahawa au chokoleti. Pia mara nyingine napenda kutumia muda wa baridi kusoma vitabu, kusikiliza mziki mtulivu au kufanya mazoezi madogo nyumbani ili mwili usikauke.

Kazini napendelea kusimamia muda kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, huandaa orodha ya kazi za siku kulingana na kipaumbele. Yaani mambo muhimu zaidi kwanza. Na mengine ya nayofuata. Napanga pia muda maalumu wa kupumzika ili akili na mwili viwe fresh na kuepuka uchovu. Pia hufanya blockchain link ambapo kazi nzito hufanyika katika vipindi maalumu bila kuvurugwa na kazi ndogo auzi sizo za dharura zinafanywa badae.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa kivulini au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali. Mara nyingine, napenda kunywa kinywaji baridi kama maji au juisi ili kuweka mwili umehydrate na baridi kidogo. Pia napenda kutumia muda kupumzika, kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kuangalia sinema pale jua likiwa kali baada ya kutoka nje.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mitandaoni hasa yale yana yojenga. Maoni huni saidia kuelewa mitazamo tofauti, kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine na kuona jinsi watu wanavyo hisi kuhusu jambo fulani. Hata hivyo, huchagua kwa makini. Sipendi sana maoni yenye chuki au kejeli zisizo na maana.

Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu, hasa kuchangamana, kucheka na kushirikiana kwenye burudani ndogo. Mara nyingi tunapenda kutazama filamu, kuenda kageni au kahawa, au kucheza michezo ya nyumbani. Pia napenda kushirikiana mawazo, kusikilizana na kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada, kwani hiyo huimarisha urafiki wetu.

Kawaida, nasasisha vifaa vyangu mara kadhaa kwa mwaka, kulingana na umuhimu wa sasisho na jinsi kifaki kinavyofanya kazi. Kwa mfano, programu na apps hupata sasisho mara kwa mara, hivyo hufanya update mara tu inapo, patikana ili kuhakikisha zinatumika kwa usahihi na usalama.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi hata ule unao husishiana na utamaduni na historia ya eneo fulani. Mziki wa jadi hunipa hisia ya amani, utulivu na kuunganishwa na asili au historia ya watu. Napenda pia jinsi vionjo vya ala za asili na midundo ya kipekee vina vyofanya kila wimbo uwe na hisia tofauti.

Napenda mkate wangano mzima. Kwa sababu ni mzuri kwa afya, unanifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu na unalatha ya asili. Pia napenda mara nyingine mkate laini wa white bread na hasa ukiunganishwa nasiagi kidogo au jamu. Kwa sababu huni pa latha nzuri na ya urahisi wakula.

Kinachonifanya nicheke ni hali za furaha na vicheko vya wenzangu. Napenda vicheko vinavyo tokea kwa ajali ndogo sisizo hatarishi. Au pale mtu anaposema jambo la kuchekesha kwa busara. Pia vicheko vinavyohusisha mazungumzo ya kirafiki. Tukio la kuchekesha au hadithi za kijinga kidogo. Unifanya ni cheke sana.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, hasaa kwa kujifurahisha na kupumzisha akili, kupiga chombo hunipa nafasi ya kujiexpress na kuachilia mawazo hata kama si kwa ustadi mkubwa. Napenda sauti za vyombo vinavyotuliza kama gitaa au kinanda kwa sababu vinaweza kuendana na hisia tofauti, furaha, utulivu au hata mawazo ya ndani.

Napendelea viatu vinavyo starehe na vya mtindo wa kisasa ambavyo vinanifaa kwa kazi na pia burudani. Kwa mfano, napenda sneakers au viatu vya michezo kwa sababu ni rahisi kutembea navyo na vinatoa faraja. Kwa ghafla, maalum au sherehe, napenda viatu vya kifahari kidogo kama viatu vya ngozi, vya rangi za neema, vinavyofanya nionekane nadhifu na mwenye mtindo.

Ninaishi katika nyumba ya kisasa ya ukubwa wa wastani, yenye vyumba vya kutosha na sebule ya kupumzika, nyumba yangu ipo katika eneo tulivu lenye nyumba nyingi za makazi, miti michache na barabara zilizo safi, jambo linalo ongeza utulivu na faraja. Nakumbuka nilihamia eneo hili mwaka kadhaa nyuma na nilipofika mara ya kwanza nilivutiwa na utulivu, usafi na urahisi wa kupata huduma za karibu kama maduka shule na barabara nzuri. Ninalopenda zaidi kuhusu eneo hili amani yake na jinsi wavuvi na majirani wanavyoshirikiana. Jambo linaloongeza hisia ya mshikamano wa kijamii nikiwa hapa huhisi salama utulivu na raha. Na mara nyingi huchukua muda kupumzika na kufikiria bila wasiwasi mkubwa.

Malengo yangu katika kazi yangu ni kupata mafanikio ya kitaalamu, kuendeleza ujuzi wangu na kuleta mchango chanya kazini. Napanga kufanikisha miradi kwa ufanisi, kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa wakati na kuimarisha ushirikiano na wenzangu ili tufikie matokeo bora.